Nikiamuka hasubui na kunywa maji glas moja, bada ya kukunya chai na kunywa maji glas moja, nikikula chakula cha mchana na kunywa maji glas mbili, nikikula chakula cha jihoni na kunywa maji glas mbili, nikienda kulala na kunywa maji glas moja.

Wakati nakuwa na mgogoro na mtu yeyote, mimi huwa hujitenga, naomba mungu ili mgogoro uishe, pia najitaftia kazi ambayo nafanya ili nisiweze kuwa na mgogoro na mtu, ili mungu anisaidie, niweze kutatua shida, ili tuweze kuwa salama, naomba mungu ili aweze kutusaidia.

Napenda kununua vitu sokoni kama vile mboga, nyanya, vitunguu na unga. Napenda pia kununua vitu vingine kutoka dukani kama vile unga wa kupika ugali, unga wa kupika chapati. Pia napenda kununua nguo kutoka dukani, nguo ambayo inayo shonwa vizuri na ambayo inayo nitoshelesha vizuri. Na pia napenda kununua viatu kutoka dukani, napenda pia kununua kutoka sokoni.

Mimi hupenda wanyama wa nyumbani kama vile mbwa, wafuasi wa dhati, wanapenda kucheza na wamiliki wao. Paka, wapenzi wastarehe, wana uhuru, lakini pia wanapenda upendo. Sungura, wadogo wanaleta furaha na ni waangalifu. Pia napenda wanyama ambao ni kama vile ng'ombe ambao ni wanyama wazuri ambao wanaotupea maziwa ambayo tunayokunywa.

Mimi huwa sina mapendeleo binafsi, lakini inategemea unazungumzia nini. Kusoma au kufanya kazi, mwanga wa kati hadi mkali huwa mzuri ili macho yasichoke. Kupumzika au kulala, mwanga wa kati au hafifu huwa na kustarehesha zaidi. Kupiga picha au video. Mara nyingi mwanga mkali hutoa matokeo bora. Mimi huwa napenda hivyo.

Mimi kibinafsi naweza sema naweza kusema wachezaji wengi wanapendwa sana duniani kama Lioneri Messi na Cristiano Ronaldo katika soka. Pia mimi nawapenda sana. Pia kuna mchezaji mwingine napenda anaitwa Heriwood Kipchoge ambaye ni wa riatha. Mimi napenda uyo mchezaji sana sana wa riatha.

Mimi ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana unanguvu. Ujana kuna ndoto nyingi ambazo ni nzuri uhuru wa kujaribu mambo mapya ambayo yanayo endelea kukuja. Kitu kizuri ni kwamba hata sasa bado. Unaweza kufanya mambo ambayo yanayo kuletea furaha ukiwa kijana, kujifunza, kujitunza na kufuata malengo ambayo ni hatua ambazo ni nzuri. Pia ninaweza kusoma, pia naweza kuimba, kuimba sauti ambazo ni zile sauti nzuri kabisa.

Jambo ambalo ni muhimu katika dini ni kama vile upendo ambao wanaokuwa nao, wanakuwa na heshima kwa kila mtu, kusaidiana, msamaha, wanaombana msamaha na kufanya mema kwa kila mtu. Pia wana ushirikiano mzuri wa kuishi na watu wengine na pia kufanya kazi pamoja na pia kukuwa na upendo kwa kila mtu ambaye.

Mimi napenda kukaa mahali tulivu pa kupumzika, ni bora kwa akili na mwili wangu. Hakuna kelele, unaweza kusikiza sauti za asili kama upepo, maji au ndege na moyo unapata amani. Hapo ndipo mtu anaweza kufikiria vizuri kusoma au hata kulala kwa utulivu bila kelele yo.

Wakati wa furaha naweza cheka, naweza kucheza, naweza kusikiliza mziki unaopendeza, naweza kushirikiana na marafiki na familia ili kujifurahisha pamoja na wao. Mara nyingine naweza kutembea na marafiki na kufanya shughuli ambazo zinazopendeza, zinazonipendeza mimi. Pia naweza kukunywa maji naweza kukunywa kile ambacho najisikia kukunywa ili niendele kukua na furaha.

Ninapokuwa nyumbani, nafanya kazi zangu vizuri, napika chakula ambacho ninachotaka nakipika vizuri, na kukikula vizuri, napenda kuita marafiki zangu, tunakula pamoja, napenda kusoma hadithi fupifupi ambazo zinazonifurahi.